Umewahi kujiuliza kwanini shughuli ya kupendeza ni kama chemichemi ndogo ya furaha inayokupa nguvu na utulivu wa ndani. Shughuli yangu ya kupendezwa ni kusoma na kujifunza mambo mapya. Kwa sababu huniletea nafasi ya kupanua upeo wa mawazo na kunifanya nijisikie nikiwa na hekima zaidi kila siku. Kusoma vitabu au makala hunifundisha uvumilivu na kunipa mtazamo mpana kuhusu maisha na jamii. Pia napenda kuandika na kushiriki mawazo. Kwa sababu, ni njia ya kujieleza na kuunda daraja la mshikamano na wengine. Makati mwingine, shughuli za kupendeza kama kusikiliza muziki au kutembea kwa utulivu. Huniletea amani ya roho na kunisaidia kupunguza msongo wa mawazo.